Kuna siku ambayo nishawahi tembea shambani mwetu na wakati ambapo nilikuwa nimeenda kupalilia shamba na kuangalia mimea yangu Nilikutana na nyoka kubwa sana ambayo sijaha iona tangu kuzaliwa Iyo joka ilikuwa mkubwa na mrefu na ilikuwa nyeusi kwa rangi na ilikuwa inatambaa ilinishtua sana na ilibidi nimeacha kazi ambayo nilikuwa nafanya shambani na kisha nikakimbia nyumbani kuileza manduguzangu ambacho nimekiona njoka hii ilikuwa inaishi katika shimo moja kando ya mtoni na ilikuwa inakula mimea ambayo tulikuwa tumepanda shambani na pia ilikuwa inakula wanyama wa maji Hivyo basi hii mnyama ilikuwa inashitua sana na kila mtu kutoka pale nyumbani alishangaa sana kuona yule nyoka manake. Nyoka hiyo haijawahi onekana kwenye kijiji hilo.

Napenda nyimbo za kumsifu mwenyezi mungu, na ninapenda kuimba. Sana sana mi huimba kwenye chumba changu, huwa najirekodi kwa simu yangu, naimba kisha natuma pale YouTube. Kuimba inanipendeza maanake, inanitoa uchovu, inanifanya nijihisi vizuri moyoni, haswa wakati ambapo nina shughuli nyingi kwenye kichwa changu na nyimbo pia hunipatia ufahamu mingi sana haswa naeza soma biblia na kutoa nyimbo kutoka kwa maneno ambayo nimetoa kwenye biblia.

Napenda rangi ya njirangi nyekundu aswa sana sana napenda kupewa maua nyekundu mwaka uliopita sikiwa valentino mpenzi wangu aliniletea alininulia maua yenye rangi nyekundu ya rose ambao nimekuwa nikipenda na pia ni nagari ambao ni rangi nyekundu ambao inafuraisha sana rangi nyekundu Inamuonekano ya kuvutia, inamuonekano nzuri na wakati natembea na gari yangu nye kundu Uwa na jihisi vizuri manake marafiki wa wananiuliza ulitoa wapi hii gari Inarangi nzuri, inarangi ya kupendeza, rangi ya wasichana.

Nina mnyama wangu wakufuga ambaye ni paka Paka ni mweupe kwa rangi Paka wangu ananipenda sana Anapenda chakula kizuri, kwa mfano anapenda kula samaki, anapenda kula ugali na pia maziwa Paka wangu anapendeza sana, ni mnyama mzuri ambaye ni rafiki wakweli Yeye anapenda kulala kwenye kwenye kochi yangu na anafahamu sana wakati anashida yeye hunikaribia. Kisha uwa anapenda kula samaki na kunywa maziwa.

Anapenda arufu ya maua ya rose aswa hile nyekundu Arufu ya rose uwa ni nzuri sana Nainavutia vizuri sana ndo maana napenda kununua maua ya rose na wakati washerehe ama wakati mwingine mzi wangu uninunulia na ninaifuraiya.

Ningependa kutembea nchi ya China. Nimefikiria na nimepanga kutembea nchi huo kwa sababu nchi ya China inajulikana kwa kutengeneza vitu vingi kama vile nguo, kama vile vitu vya elektroniki, kama televisheni, masimu, kwa nchi ambayo naishi sasa hizi. Vitu bvitu vyote ambavyo tunavitumia, unaona, zinatoka, zimetengenezwa China, zikaletwa huku. Ningependa kuenda China, kujifunza ujuzi moja, au mbili, kisha naweza tafuta mahali ambapo naweza nunua vitu. Nilete huku nchini kwetu, niyauze. Kwa sababu kutakuwa na manufaa mengi kwangu, nikitembea pale maanayake, Nitajifunza mengi, na ninaweza kupata mtu ambaye. Anaweza niuzia vifaa kwa bei nafuu, ili nikija huku nyumbani niziuze kwa bei nafuu.

Napenda mziki wa jadi kama vile rumba hii ni sababu nilisikiza nilikuwa nasikiza rumba na wazazi wangu ambapo nikiwa mdogo mziki wa rumba ni mziki ambao ni mziki unaenda pole pole na wakati unasikiza unasikia kuamka kucheza Manake inapendeza na inatuliza wakati ambapo umechoka Hivyo basi ninaupenda sana manake nimeishi ama nimekua nikisikiza kutoka chumbani kwetu hadi sasa hivi nikiwa mtu mzima huwa nasikiza mziki ya rumba kwa sababu niliupenda kwa sababu wazazi wangu walikuwa wanasikiza muda huo na nilikuwa nasikiza hadi nikaupenda.

Naam ninafahamu majirani wangu majira wangu ni watu wazuri sana Wakati ambapo ninaitaji kitu uwa natembelea jirani naomba na wakati pia jirani hana chochote uwa anakuja kwangu kuomba Hivyo basi tunaishi kama madada na mandugu Wakati ambapo niko mgonjwa Unapata jirani ananitembelea, ananipikia Ananipeleka hospitalini, ananijulia hali Hivyo basi mimi pia hufanya hivo Wakati ye ajihisi pia mimi narudisha mkono Watoto wetu hucheza pamoja pia na wao ni marafiki na wakati ambapo ayuko ama wakati ambapo Yeye yuko, huwa tunasaidiana kuangalia watoto wetu sote Hivyo basi naezasema jirani ni mtu wa muhimu sana na jirani ni mtu ambae unafaa kuishi nae vizuri manake Uyo ndio mtu wa karibu na wewe Unapokuwa na tatizo yeye ndio mtu wa kwanza kukujulia hali na hivyo basi ni muhimu, mupendani na muishi kwa amani kama majirani.

Sana sana napenda kukaa mahali ambapo ni pakimia. Kwa sababu wakati mwingi nakuwa nimechoka. Kwa mfano wiki mzima huwa naenda kazini. Na wakati ambapo nimetulia napenda kukaa mahali kimia. Ili niweze kutuliza akili. Maanake unapotoka huwa unakutana na kelele mingi pale nje. Hivyo basi napendelea nikiwa nyumbani. Nakaa mahali ambapo pamekimia. Naweza panga mpango wangu vizuri, naweza fanya kazi yangu bila kelele, naweza waza mawazo yangu vizuri, hivyo basi naipendelea kukaa kwenye kimia.

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati nzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda maindi na maharagwe wiki hii. Ardhi ikotayari. Nimesha ilima wiki iliopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninaitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye anambegu za aina nzuri. Zinazaa sana. Msimu hii ni rama kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia. Mavuno mazuri ya tatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakuenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko. Ina miti mingi. Nitachukua maji, nisikauke. Labda, nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa kiafya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati nzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki mzima. Nitengeneze tabia nzuri.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

Nikiwa shuleni nilikuwa napenda somo la kisayansi ambayo ni biolojia Biolojia ilikuwa ni somo nzuri sana ambayo ilikuwa ni raisi pia Manake biolojia ilikuwa inaongelelea kuhusu binadamu na pia kuhusu wanyama na hivyo basi kusoma vitu ambavyo unaviona kila siku inakua ni raisi kwa mfano kusoma afya ya mtu mimi upitia mambo kadhaa na nzuri nijue ni nini inasababisha ayo mabo yanabadilika ama mtu kuwa mgonjwa. Biolojia ilikuwa nzuri sana Niliweza kufuzu kwa mitihani yangu kupata alama ya A na ndio mana ikanipea fursa ya kusoma kuendelea kimasomo ambapo nilienda kusoma masomo ya nursing ambayo imenipa kazi sasa hivi ya kuangalia watu ambayo ni mzuri Ikiwa ulikuwa umefanya umesoma biolojia ukiwa.

Naupenda kuandika kwenye kompyuta yangu kwa sababu kuandika kwenye kompyuta una umuhimu sana. Kwa mfano, wakati unapoandika kwenye kompyuta, unaweza tengeza mahali ambapo unahifadhi, hivyo vitu ambavyo umeviandika, na unawezahifadhi na isipotee. Ilhali wakati unaandika mkononi unaweza poteza kitabu ama karatasi ambacho umekiandikia na wakati mwnigine wakati unapotumia kompyuta yako kuandika inakuwa rahisi haswa wakati haujui kuiandika neno fulani kompyuta yenyewe inakuletea kitu ambapo inaitw a autocorrect ambayo ita kutolea ambayo ni mbaya na ikuekee ambayo ni nzuri Hivyo basi inakuwa rahisi sana kuandika kutumia kompyuta kuliko ukiandika kutumia mkono wako. Nyingine ni kwamba kuandika kutumia kikumpyuta ni rahisi na ni haraka kuliko wakati unatumia kalamu yako kuandika.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

Siku hizi mambo ya kidigitali imerahisisha mambo ya kufanya kazi na timu ambayo iko mbali. Kwa mfano, unaeza tumia kupiga simu kwenye video, ukitumia simu yako, ama ukitumia kompyuta yako. Hivyo basi munezafanya kazi zenu wakati mko mbali, hata wakati mna mkutano, bado munezafanya mkutano kupitia kwenye vivya viyako viyako vya elektroniki. Na imekua rahisi sana kufanya kazi na watu ambao wako mbali, elektroniki na vyombo vya elektroniki vimefanya kukue rahisi na nafuu.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

Pale kazini tunakuanga na kitengo ambacho inausiana na maneno ya kutoa msaada kwa mtu yeyote ambaye anashida yoyote ama anaitaji usaidizi kidogo hivyo basi wakati ambapo unaitaji msaada unayiona iyo kamiti unaeleza shida yako na kisha watakuja kwa pamoja na kila mmoja ambao ako kwa hiyo timu Atatoa kiwango fulani cha pesa ili waweze kusaidia yule ambaye anashida.

Naam teknolojia imeleta mabadiliko mengi sana katika ulimwengu wa sasa, wakati ambapo, kila wakati, kila mtu ako mtandaoni, unapata uko mara, unatumia simu yako kufanya karibu kazi zote. Kama ni kuangalia ni wakati gani, kama ni kupigia simu, kama ni kuongea, kama ni kufanya kazi, wote tunatumia vivaa vitu vya elektroniki sana sana. Hivyo basi, najaribu kujifunza kwa mfano najipea dakika kama masaa mawili tu matatu, ili niweze ku kujifunza ku kuishi na watu bila kutumia mtandaoni. Maanake, kila wakati tunakuwa tu kwa simu zetu, tunakuwa tu kwa kompyuta zetu, ilhali hatuna maisha ya ya ulimwengu ya kisasa. Hivyo basi tunajaribu kujifunza ili tuwe na huo wakati na familia zetu na pia tuwe na wakati wa kufanya mambo zingine bali na kuingia kwenye teknoloji.

Lazima niandaye orodha ya maitaji ya wiki nzima. Tunaitaji unga, mafuta, sukari na chumvi. Boga zinaitajika kila siku. Nitanunua kabechi, karoti na vitungu. Nyanya kwa wiki moja nadhani kilo mbili zitatosha. Samaki pia ni nzuri. Tutakula siku mbili au tatu. Mayai ni muhimu kwa atoto. Nitanunua lundo moja. Matunda kwa atoto. Machungwa na maembe yapo sokoni sasa Je nina pesa za kutosha? Ebu ni hesabu Labda shilingi elfu kumi zitatosha Nikienda asubui mapema nitapata vitu vipya na bei nzuri.

Wakati ambapo naandaa ripoti zangu za kazi, siku hizi teknolojia imeleta vitu vingi ambavyo vinaeza kufanyia kazi kwa urahisi. Kwa mfano, uwa naandika vitu muhimu ambayo naitaka ionekane kwenye ripoti Alafu nazieka kwenye kompyuta yangu pale kwa kutumia AI AI AI inawezo wa kukuandikia ripoti JinSi ambavyo unavyohitaji Hivyo basi imekua rahisi Natumia tu kompyuta yangu Naipea vitu maalum ambavyo nafaa kuenekana kwenye ripoti, kisha naulizia AI inipee ripoti kamili. Na hivyo basi, ripoti yangu nitapata kwa masaa machache na ninaweza kurekebisha mahali ambapo, haijakua vizuri. Wakati ambapo naiunda ripoti, nitaipitia jioni kabla siku ya kupeana ripoti ili nione kama kuna shida fulani, kuna maneno ambayo haikuwa nzuri nayaerekebisha na kisha napeane.

Kuna mkakati muimbu wa shule ambayo na kupanga na ni nzuri sana kupanga mkakati kwa wakati.

Siku ya wikendi, uwa na mpango maalumu kwa mfano. Niki amka asubuhi siku ya jumamosi, kitu cha kwanza ambapo ni tafanya, ni kufanya usafi, kufua nguo za watoto, kuosha vyombo, kisha ni safishe nyumba, Nipikie watoto na masaa ya jioni nipige pasi nguo za watoto Nizipange na kueka vizuri Kwa mapema na jitarisha na watoto wangu kuenda kanisani Tunapotokea pale kanisani Tunapitia oteli ambao Tunaipenda sana Tunakula chakula ambacho tunakipenda Tukimalizia Tunaezaenda kucheza na maji ama kuogelea na maji Kisha tunarudi nyumbani na uo ndio ufupi wa vitu ambavyo miufanya wakati wa weekendi.

Kompyuta yangu natumia sana kwa vitu vingi kwa mfano wakati ambapo naandika ripoti zangu za kazi natumia kompyuta yangu kuandika kitu chochhote cha muhimu natumia kompyuta natumia kompyuta yangu kuangalia habari za hivi punde ama habari za nchi ni nini inaendelea nchini vitu zingine ninaingia kwenye youtube naangalia vitu tofauti tofauti pale naingia nzuri sana kompyuta yangu imekua ni kitu ya maana sana ambao siwezi kaa bila manake kila kitu ambayo sahizi na ufanya lazima nitumie kompyuta kama ni kazi ambao nimepewa ya kuchora kompyuta yangu itaifanya kama ni kuunda vitu muhimu za kazini kompyuta yangu lazima itumie.

Naam, nimeona bahari. Kila wakati walikizo, mimi na familia yangu hutembelea pale baharini. Na ni mandhari nzuri sana. Ambayo inapendeza. Ukifika pale, utapendezwa sana na ile hali ya anga ambayo ikopale mazingira nzuri. Unaweza ogelea kando ya bahari. Utapata vitu vingi sana vya thamani ambayo utaokota pale kando ya bahari unaweza cheza na mchanga unaweza kutana na watu wa hali tofauti ambao wame toka sehemu tofauti tofauti ya mji ambao wamekuja kutembelea bahari kama vile pwani.

Naam nina batamzinga, batamzinga nimfuga nyumbani sababu ni kwamba ni bata ambayo ni mzuri sana na ina rangi mzuri na inapenda sana wanyama wengine kama vile kuku batamzinga hulinda kuku wengine kutokana na hatari na wanyama tofauti tofauti na ninaipenda kwa sababu, ina uhusiano mzuri sana na binadamu na batawangu inapenda kula mahindi, inapenda kula chakula ambacho kimepikwa na pia ipate maji safi ya kuogelea na ya kukunywa.

Sheree yangu ya kupendeza ni sheree ambayo nilihitimu masomo yangu. Wakati ambapo nilipata shahada yangu ilikuwa sheree ya kipekee ambapo familia yangu ilinitembelea pale shuleni kusherekea na mimi. Nilifurahi sana kuipata hiyo shahada. Manake kusoma pale shuleni haikuwa raisi kwa upande wangu na pia kwa upande ya wazazi. Manake, wazazi wangu hawakua watu ambao wanajiweza Aswa mimi kwa upande wangu, wa kusoma kwa bidii, kutafta kazi, ili nijiripie karo Hivyo bazi wakati nilihitimu, ilikuwa sheree nzuri sana ambayo imekua sheree ya kumbukumbu kwangu Manake, nimeipitia machungu sana, nimeipitia mambo mengi hili nikaweza kupata hiyo shahada wakati huo wazazi wangu walifurai sana kuona ya kwamba mtoto wao amehitimu na hivyo basi walikuwa wanaona kama maisha yetu yamebadilika na ilikuwa sheree nzuri na ni sheree ya kumbukumbu kabisa.

Naupenda ugali sana. Haswa ugali wa wimbi. Ugali wa wimbi huwa nyeupe. Kwa rangi. Na ni tamu sana wakati ambapo unatengeza. Napenda ugali wangu ukiwa umeiva sana. Na ninapenda wakati unakula na nyama choma. Na kachumbari au Wakati unakula na maziwa lala. Ugali ni kitu mzuri na ina afya kimwili. Inatengeneza kiafya na inazui familia yangu inaipenda ugali huu na nime nimekua nikikula ugali ndiyo maana naipenda sana nikiwa mdogo wazazi wangu walikuwa wanapika na wanakula kila mara kama chakula cha jioni na hivyo basi nimei nimeishi nikipenda kutokana na wazazi wangu.

Katika kazini mwangu wakati ambapo tuko na wafanyikazi wapya huwa tunawakaribisha na sherehe tunawapikia chakula kitamu tunawanunulia vinyuaji mbali mbali kisha tunaandaa mkutano mdogo wa kukaribisha Kwa mfano tutawapea wakati watueleze kuhusu mahali ambapo wametoka majina yao na mapya ambaye watatuletea katika kazini na hivyo basi inakua vizuri sana Wanaifuraiya na wanaipendezwa sana wakati unawakaribisha wapate chakula nzuri, wakikule, wafuraiye Hivyo basi utaeza kuwaeleza namna ambao kazi hufanywa pale kazini na jinsi ambavyo wanafaa kutekeleza vitu vyao. Hivyo basi itakua raisi kwao wakati wanapoanza kazi manake watakua wamejua ni nini muhimu ambayo unaitaji katika kazini, wakati gani ambapo unaitaji kufika kazini, na ni vipi muhimu ambayo unaitaji kukifanya ama hauitaji kukifanya ukiwa pale kazini.

Napenda kula samaki sana. Napenda samaki ambao umechomwa na mafuta. Samaki ambao imechomwa na mafuta ni nzuri sana na nitamu. Napenda kula samaki yangu na ugali, na kachumbari, na pia kinywaji cha maziwa. Samaki uwa na wa afya sana katika mwili zetu na ni nzuri sana kwa watoto wadogo Hivyo basi mi hukula samaki mara mbili au tatu kwa wiki Uwa na nunua samaki aina tofauti tofauti yangu na ya familia yangu na tunauwa tunakula na familia yangu Tunasherekea Kwa sababu inafaida nyingi sana kwenye kia.

Kinachonifurahisha sana ama kinachonifanya. Mimi huwa na furaha kabisa ni wakati ambapo natazama mchezo wa mpira Mimi ninapenda timu yangu. Ninashabikia timu ya arsenali. Na wakati ambapo timu yangu inafanya vizuri, Uwa inanipea furaha sana ya kiajabu ambao, ninakaa nikifurahia. Pia hata nikiambia marafiki zangu kuhusu ushindi wetu. Napenda sana mpira wa mchezo wa mpira wa futuboli kwa sababu inanipea funzo mingi na inanifurahisha. Haswa ni, wakati ninapoona mchezaji ambaye nampenda zaidi. Anafuzu ama anashinda kwenye ile mashindano ya mpira. Inanifurahisha na inanipea changamoto. Pia mimi niweze nikafanya bidii kwa kazi ambazo nazifanya pale kazi.

Siku ya wikendi nina shughuli kadha, kwa mfano siku ya jumamosi, mpango wangu huwa ni kufanya usafi, chumbani, kuosha nyumba, kuosha vyombo, kufua nguo, kungarisha kila mahali, kungarisha kochi zangu, zikae usafi, na pia kutoka kuenda kuongelea pale kwenye mahoteli nzuri nzuri. Na siku ya jumapili mpango wangu huwa ni kuenda kanisani, kuingia kibada, nikitoka, nitafute mahali ambapo naeza jivinjari, nikunywe kinywaji changu ambacho nakipenda, na kisha nikule chakula changu kitamu.

Ninapenda keki ambayo inafleva ya vanilla. Vanilla inafleva nzuri sana na ambayo nitamu. Wakati ambapo unaonja nitamu. Kekihicho inapendwa sana na familia yangu, watoto wangu. Huwa tunapenda kukula keki wakati wa subuhi na sana sana wakati wa weekendi, maanake wakati ambapo tupo nyumbani.

Wakati wa jioni jioni, wakati ambapo jua unateremka, napenda sana kuchukua picha maanake muonekano uo uo ni nzuri. Unaona jua ikiteremka, mazingira inaonekana nzuri, kunakuwa na mandhari nzuri ambayo inapendeza. Hivyo basi tunapenda kupiga hiyo picha na kuekelea pale katika mtandaoni watu pia wanapenda kuona picha kama hizo za mazingira ambayo yanapendeza.

Kuna tabia nzuri ambayo yanapendeza kwa kijamii, na tabia ambazo huwa tunafunza watoto wetu, na pia tumelelewa tukifunzwa kuwa, hizi tabia ni nzuri. Kwa mfano, katika timu yangu pale kazini, kuna watu ambao wana tabia nzuri sana kama vile, watu ambao wanasaidia ambao wawezi, awajiwezi pali katika jamii yetu. Tabia kama hiyo ya kukua na hutu na kusaidia watu ambao wajiweza ni tabia nzuri sana na tabia ambayo inanivutia mimi kama binadamu. Watu wangu ambao tunafanya kazi pia si watu wafisadi. Ni watu ambao wanafanya kazi kihaki na kila mtu anapata kile ambacho amekifanyia kazi. Kwa mfano, hakuna kudhulumu mwingine pale kazini na iyo ni tabia mzuri ambayo ni nzuri ambayo ni nzuri zaidi ya kupitiza kutoka katika jamii moja adi jingine Tabia ingine ambayo inapendeza ni kukua na heshima na kupenda watu wengine Wakati ambapo una heshima ama unaheshimu kila mtu Sio kulingana na cheo ambacho wako nayo ama kitu ambacho anayo ni nzuri sana katika jamii Manake inapendeza sana na ni tabia nzuri ambayo Tunafaa kuiga katika jamii.

Napenda kusikiza redio. Sana sana wakati ambapo nimeenda pale kuona wazazi wangu. Wakati mwingi sana wanapenda kusikiza redio na wakitoa pale nje, tunaweza wote kuyasikiza mambo ambayo yanaendelea pale katika redio. Kwa mfano kuna vipindi mzuri mzuri ya kuchekesha ambayo unapata wazazi wangu walikua wanapenda na pia mimi nimeanza kuipenda maanake ina mafunzo mengi sana na pia kuna sehemu ya burudani ambayo ikianza watu wanafurahia, wanasimama, wanacheza.

Ningependa sana kujua lugha ya kifaransa. Maanake niko na marafiki wengi ambao wanatoka pale France. Na tumekua marafiki kwa mdamrefu. Na ninapenda jinsi yao wanapenda kuongea lugha yao. Na haswa wakati ambapo tunatembea pamoja. Nikisikiza ile hali ambao wanaongea. Ina nipendeza sana na ningependa siku za usoni niweze kutembea pale na ikiwa nitakuwa na juwa kuongea uo lugha wao nitakuwa na fursa nzuri sana ya kutengamana na watu kutoka pale na niweze pia kuwa na marafiki wengi.

Vitu ambavyo vinanifanya nicheke ni wakati ambapo nikiingia kwenye mtandao, haswa mtandao wa X. Vitu ambavyo watu wanaandika pale. Inafurahisha sana, inakufanya uwe, unacheka kila wakati. Hivyo basi utanipata wakati ambapo nikona msongo wa mawazo. Nitaingia pale nisome vitu ambavyo watu wameandika. Hivyo basi inanichangamusha na inanipea ile furaha kidogo ambayo sikuwa nayo. Kuna mtandao mwingine ambapo unaitwa TikTok pia. Kuna watu ambao kazi yao ni kuchekesha watu. Hivyo basi wakati ambapo napitia pale nikiwaangalia. Inanipea uwezo wa kucheka. Na hivyo basi naeza ishi kwa muda mrefu nikiendelea kuwatazama.

Wakati ambapo nikona msongo wa mawazo, mara mingi mimi hujipea wakati wa kutembea Wakati natoka natembea nikifanya zoezi nakimbia pia pale kwenye uwanjani na kisha natengamana na watu tofauti tofauti naongea na marafiki na wakati mwingine pia nazungumza na familia yangu niweze ku Kuwambia kinachonisumbua na mara mingi napata nimepata nafuu kutokana na kuongea na watu, kukimbia pale kufanya zoezi, inanipea muda mwafaka sana ya kusahau vitu ambavyo vinanisumbua.